Mimi ni msee wa chai ya maziwa asubuhi siyo ile ya rangi. Mchanganyiko naweka maji na maziwa ya kienyeji yachemuke pamoja. Lazima majani ya chai yawe yale ya kienyeji siyo yale ya mifuko. Lazima nitandike tangawizi mbichi iliyopandwa au majani ya mchai kutoka kwa shamba.

Katika vitabu viyote ambavyo nimeshawi kusoma, kuna kimoja ambacho kila nikikumbuka, naisi kama muandishi alikua anaishi hapa mtaani kwetu. Hicho kitabu kinaitua A Grain of Wheat na Ngoge wa Thiongo. Kitabu hiki kinazungumzia maisha wa Kenya wakati harakati za kupigania uhuru.

Muziki nausikiliza kila siku ni rhumba na lingala. Hii ndiyo muziki ya kutuliza akili jioni nikiwa nimetulia. Kina Franco, Madilu System au Fally Ipupa. Hata kama huelewi kila neno ile rhythm inakufanya uhisi uko sawa.

Katika hii nchi yetu ya Kenya, tumebarikiwa na urembo mpaka saa zingine tunachukulia kama kawaida. Lakini kuna mandhari moja ambayo sitawahi kusahau. Mandhari ya rangi za ajabu, ile saa kumi na mbili ya asubuhi hivi, angali inaanza kubadilika kutoka giza nzito na kuwa na rangi ya machungwa, zambarau na dhahabu. Kilele cha mlima ambacho kimefunikwa na barafu, kinaanza kung'aa kama almasi.

Kwa sababu mahali naishi ni eneo la ukulima, mandhari ya kwanza ni miti ya kahawa na majani na mivule iliyostawi. Kuna kashamba kadogo hapa kando ambapo naona mahindi yameanza kuchipuka, na majani ya migomba yanapepea pole pole upepo ukipita. Inatuliza macho sana, hasa baada ya kushinda nimeangalia screen ya simu.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ukulima. Huku kwetu na kuingineko nchini, ukulima ndio shujaa asiyeimbwa. Huyu ni msee anayeamuka, saa kumi moja alfajiri, anaingia shambani na jembe, na kupigana na mchanga mpaka chakula kipatikane. Bila yeye, akuna ugali, hakuna mboga, hakuna mchele, hakuna maisha.

Mambo nafanya kushirikiana na timu ni mawasiliano ya wazi na kusikiliza maoni ya wengine na kugawa majukumu. Sipendi mambo ya kuchanganyikiwa. Katika timu, mimi hupenda tuelewane nani anafanya nini na kufika lini. Hii inazuia wasee kukanganya miguu na kulaumu wengine kazini.

Tabia ninayoipenda kwa wengine mara nyingi kwa uaminifu, bidii na unyenyekevu. Napenda msee ambaye neno lake ni sheria akikuambia tutaonana saa tisa, anapatikana saa tisa akisema anafanya kitu, anafanya. Huko mtani tunasema msee hana kizungumkuti.

Natumia teknoloji ya sauti kwa 'voice to text' kwa WhatsApp na kutafuta vitu kwa sauti, yaani 'voice search'. Unajua ukiwa mtaani na mikono imebeba mifuko ya soko au labda unaosha vyombo ama unafanya tu kazi yako. Mimi hutumia ila sehemu ya sauti ya kurekodi ujumbe, 'voice notes' au kutumia 'dictation' ili simu ianndike kile ninachosema.

Muda wangu wa bure nautumia kwa kusoma na kujiongeza, kuzunguka na kuona mandhari kupika vitu special. Kama nilivyo kuambia, mimi ni mpenzi wa vitabu. Nikipata utulivu, mimi ujitupa kwenye kiti changu cha kando ya dirisha na kusoma fasihi au vitabu vya kujijenga.

Hilo swali ni nzito sana. Nikiketi hapa kwetu na kuangalia safari yangu kwa wakati najiuliza kama ningependa kurudi kule nyuma lakini jibu langu liko katikati yaani ni ndio na hapana kwa wakati mwingine. Lakini jambo ningependa kufanya ni kurekebisha makosa ya kale.

Kwenye mtaa yangu, napenda maporomoko ya maji, yaani waterfalls. Kitu ingine ni hali ya hewa. Mtaa huku kijani kibichi kiko kila wakati. Kitu kingine napenda ni watu wakarimu. Watu wa huku kwetu ni watu wakarimu. Kila mtu anajua mwenzake na tukikutana mjini lazima tupige story kidogo.

Nguvu zangu kazini ni kufanya bidii na ujanja wa kutafuta suluhu. Huku kwetu Kenya, tunasema kazi ni kazi. Nikikutana na kizingiti, labda stima imepotea au mfumo wa kompyuta unakataa, mimi siyo huyo msee wa kukaa chini na kulalamika. Mimi ni msee nitatafuta mbinu ingine ya kutafuta unga.

Chakula ninachokula sana mara nyingi mchana ni ugali na sukumawiki ama ugali na mayai ama ugali na nyama. Ugali na sukumawiki ndicho chakula cha kitaifa. Hauwezi epuka ugali. Mara nyingi mchana mimi hupika ugali moto na sukuma wiki au na nyama au na mayai.

Napenda kuandika. Kuandika kunanipa nafasi ya kupumua na kufikiria. Unajua ukiwa nazungumza, neno likisha toka mdomoni ilimeenda. Huwezi kulirudisha, lakini nikiandika naweza chagua maneno ya kijanja, nifute, nirakebisha, mpaka, ujumbe, ukaepua.

Manze, hapa kwetu Kenya, hatuna ile mambo ya winter ya kuanguka kwa deluji, lakini tuna majira yetu ambayo ya nabadilisha maisha na vibe ya mtanii kabisa. Kati ya yote, mimi napenda sana majira ya mavuno ambayo kwa kaida huanza mwezi wa saba na mwezi wa nane.

Mimi huweka tuu picha zangu kwenye status ya Whatsapp. Hapa ndo mimi huchangamka zaidi. Nikipata spot nzuri huku nyumbani labda kando ya mto au tukiwa tunapika nyama. Mimi uweka picha kwa status ya Whatsapp.

Napenda sana sana kutazama mpira na marafiki wangu. Kama wakenya wengi, mpira wa EPL ni lazima. Tukikutana kwa joint flani yenye screen kubwa, kelele zinakuwa nyingi. Kila msee anajifanya kocha, na utawaona mashabiki wa Asenali manu na Chelsea. Ndio uchangamsho usiku.

Vitu hunichekesha sana ni watoto na vituko vyao na vitu vya ajabu kwenye matatu. Ukisafiri na matatu hasaa zile za kuelekea Nairobi lazima uone kitu cha kuchekesha. Labda ni makanga anavyopiga kelele kuitana abiria kwa njia ajabu au maandishi ya nyuma ya matatu.

Nikiwa na furaha nyumbani, ninapenda kupika chakula spesho. Furaha yangu mara nyingi huishia jikoni. Badala ya kupika ile sukuma wiki ya kila siku, ninaweza kuamua kufanya mambo tofauti. Ninaweza kukaangaa kuku wa kienyeji vizuri na pilau au nitengeneze chapati laini. Huku nikisikiliza mziki. Harufu ya chakula kizuri nyumbani ni sehemu ya furaha.